Siku ya soko ni siku maalumu ambayo mji mzima au eneo letu wale inabadilika kabisa inakua kituo cha shuguli nyingi kelele za furaha, shamra-shamra za kibiashara hizi ni siku ambazo huwa zinapangwa kwa wiki siku au siku maalumu kila mtu usubiri kwa hamu na gamu ya vitu ambazo hufanyika sana ni kama mkusanyiko mkubwa za watu. Alfajiri na mspema wachuzi hutoka maeneo mbali mbali wakiwa na bidhaa zao mpia kwanzia mazao ya mashambani kama mahindi hadi mazao hadi vitu kama mitumba mziki na kelele za wafanya biashara kila muuzaji huwa na staili yake ya kuvutia wateja wengine huweka mziki mkubwa kwenye vipazi sauti huku wengine wakipaza sauti kutangaza bei zapunguzwa unaona ingine ni kukataa vitu mingi. So kwa ufupi ni siku inayochangamsha mji na kuleta ladha halisi ya maisha sana.

Katika kupanga kazi yangu huwa nafanya kwa kufuata mtiririko unaonifanya nisiongee peke yangu na msongo wa mawazo maana kazi ikiwa nyingi bila mpangilio ni rahisi kuchanganyikiwa mambo ambayo mi hufuatilia ni kuwa na kuandika orodha ya vipaumbele to do list kwa kimombo asubuhi au usiku kabla sijastaafu kwenye kulala huwa naandika mambo makuu matatu hadi tano ya maana yanayotakiwa kufanyika siku hiyo ama siku itakayofuata kuanza na zile kazi ngumu kwanza na ninapenda kuondoa mlima kwanza nikiamka nikiwa na nguvu mpya ninaanza na ile kazi ngumu au yenye kero kubwa kuifanya alafu kazi nyepesi nazimalizia baadae wakati mwili umeanza kuchoka mwisho alafu kujipa muda wa kupumzika siwezi kukaa saa nne mfululizo nafanya kitu kimoja lazima ninyanyuke nipate hewa ninywe maji au nitembee kidogo ili ubongo ukae sawa kabla ya kuendelea na awamu ya pili.

Sauti zinazo sikika nyumbani kwangu mchana kutwa ni asubuhi sana sana huwa ni sauti za watoto wakiamka wale wa shule, wanaamka wakijitairisha kuenda mashuleni wakizisumbuana na nakutafuta staftahi chakula cha asubuhi na wazazi wao. Pia sauti za pikipiki za kuwa peleka wale wafanyi kazi ambao wanaondoka asubuhi kuenda kwenye stesheni za mabasi ili waeleke kwenye kazi zao za mchana kutwa halafu masaa za mchana ama masa za aduhuri sauti ambazo zinasikika sana ni za wafanyi kazi ambao wanatumia sanaa zao kama wale wa jua kali, wakipiga kelele, wale wakuuza vitu reje reje, wakitembeza kwenye maapartments ya hao ndio na wasikiza mchana kutwa halafu usiku ni, usiku ni sauti ya ambazo nasikia sasa sana ni sauti za watu wakirejea manyumbani kutoka kazini.